Uzoefu wa kushangaza niliyowahi kuipata ni pale nilipo shuhudia kazi ya pamoja ikileta matokeo makubwa zaidi ya nilivyo tarajia. Kwa mfano, nilipokuwa nikishughulika na miradi ya ki-elektroniki na data. Nilikusanya taarifa na kuunda ripoti ambayo iliwezesha viongozi kufanya maamuzi muhimu ya biashara. Nilijionea mchango wangu ukawa na maana zaidi ya kile nilicho fikiria. Na nilijifunza kuwa hata kazi ndogo inaweza kuleta matokeo makubwa ikiwa inafanywa kwa uangalifu na moyo wa kujitolea.

Nilipo kuwa utotoni, nilipenda kucheza na kujifunza vitu vipya. Nilifurahia michezo ya nje na marafiki kama kukimbia na kucheza mpira. Pia nilipenda sana kuhesabu, kuandika na kutumia vifaa vya kielektroniki. Jambo lililo nifanya nipende masomo na kazi. Zinazo husiana na ofisi na kompyuta baadaye maishani.

Ningependa kuwa na uwezo wakujifunza haraka na kuelewa mambo magumu kwa urahisi. Pia ningependa kuwa na uwezo wakusimamia muda vizuri na kufanya mamuzi sahihi chini ya shinikizo ili niweze kuwa na ufanisi zaidi kwenye kazi na maisha binafsi. Hii ingeniwezesha pia kusaidia wengine vizuri na kuleta matokeo chanya katika kali hali.

Ndio, mimi hutoa sadaka na michango pale ninapoweza. Naamini ni njia ya kusaidia wengine na jamii, pia ni njia ya kuonyesha shukrani na imani yangu. Michango yangu inaweza kuwa ya kifedha lakini pia na pamoja na kusaidia kijumla kama vile kushiriki muda, elimu au kusaidia katika shughuli za kijamii.

Katika shughuli zangu za wikendi, napenda kuwa na mchanganyiko wa kitu cha kujifunza, familia na burudani. Kwa mfano, asubuhi uaanza kwa kutafakari kidogo au kusoma vitabu. Baada ya hapo, napenda kufanya kazi ndogo za nyumbani au kupanga wiki hijayo. Pia napenda kutembelea marafiki au familia, kuzungumza na kushirikiana. Baadhi ya wakati uchukuliwa kwa burudani kama, kufuatilia habari, kucheza michezo ndogo au kufanya shughuli za ki elektroniki.Kwa ufupi, wikendi zangu ni mchanganyiko wa kupumzika, kujifunza na kuimarisha mahusiano.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye ujumbe wa motisha na maisha halisi. Napenda filamu zinazoonyesha mtu anaye kutana na changamoto lakini kwa juhudi nidhamu au imani anafanikiwa kuzishinda. Aina hii ya filamu hunifundisha uvumilivu kufanya maamuzi sahihi na kutokata tamaa hata hali inapokuwa ngumu.

Ningependa kuona maendeleo ya kweli katika jamii ambapo moja, elimu inapatikana kwa wote. Kila mtoto na kijana awe na fursa ya kupata elimu bora bila kizuizi cha kifedha Pili, afya bora na hudumu za jamii, kliniki na hosptali zote karibu na huduma ni za haraka na za huakika. Ya tatu, ajira na fursa za biashara, vijana na wakulima wapate ajira na msaada wakuanzisha biashara ndogo ndogo. Ya nne, amani na usalama, watu wanaishi bila hofu ya mashambulizi au migogoro. Ya tano, uhuru wakuongea na kushirikiana, kila mtu anaweza kutoa mauni yake kwa huru na kushirikiana kwa maendeleo ya pamoja.

Ningependa kutembea mji wa kale wa lamu Kenya kwa sababu zifuatavyo. Ni eneo la kihistoria na utamaduni lenye majengo la kale ya kifaranza na kiarabu yaliyo hifadhiwa vizuri. Napenda kuona mchango wa historia ya kiarabu na kiafrika katika mji mmoja. Pia ni fursa ya kujifunza kuhusu maisha ya wakaazi wa zamani. Biashara za kale na utamaduni wa bahari. Hali ya pwani na mazingira ya lamu huongeza uzoefu wa kipekee, wa kihistoria na asili.

Napendelea mahali pa kimia. Mahali pa kimia hunipa utulivu husaidia kufikiria vizuri kufanya kazi kwa uangalifu na kupumzika akili. Hata hivyo, mara kwa mara kuelekea mahali pa kelele pia ni vizuri. Hasa pale watu wanaposherekea au kuchanganyiana kijamii lakini kwa kazi na tafakari binafsi kimia ni bora.

Kinacho nifanya nicheke zaidi ni vitu vya kijinga lakini vinavyochekesha. Kama utani na marafiki au hali zinazo tarajiwa zinazo jitokeza kwa njia ya kuchekesha. Pia napenda kucheka pale mtu wanapofanya jambo kwa akili safi bila kuumiza mwingine au pale tunaposhirikiana kwenye kazi au michezo na marafiki na familia. Kucheka husaidia kupunguza mawazo na kufanya moyo uwe mchangamufu.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni moja, kuwa mtaalamu bora, kuendeleza ujuzi wangu katika uhasibu data na usimamizi wa biashara ili niwe chaguo la kwanza kwa kazi la kitaalamu. Ya pili, kutoa matokeo bora, kila siku nifanye kazi kwa utendaji bora, usahii na uwajibikaji kwa kuhakikisha malengo ya kampuni yanatimizwa. Ya tatu, kukua kitaalamu, kupata uzoefu mpya, kujifunza teknolojia na mbinu mpya na kuendeleza kukuza taaluma yangu ya nne, kusaidia wenzangu, kushirikiana vizuri na timu, kusaidia wenzao na kuunda mazingira ya kazi yenye mshikano na ufanisi. Ya tano, kuchangia maendeleo ya kampuni, kupendekeza mbinu za kuboresha, utendaji na kuongeza tija, ili kampuni ipate maendeleo endelevu.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni hizi moja, muda mfupi wa kukamilisha kazi Wakati mwingine kazi nyingi zinahitaji kufanywa na kwa muda mfupi jambo linalo sababisha shinikizo Pili, upungufu wa rasilimali, kuwa na vifaa ya kutosha au data sahihi mara nyingine huathiri ufanisi wa kazi tatu, mabadiliko ya mara ya kwa mara, mabadiliko ya taratibu au teknolojia mara nyingine yanahitaji kuzoea haraka, ya nne, kukubaliana na watu mbali mbali, kutafuta ushirikiano wa kila moja kwenye timu au na wateja ku inaweza kuwa changamoto. Ya tano kutofautiana uwiano kati ya ubora na wingi, kufanya kazi haraka lakini kuhakikisha ubora unabaki juu na changamoto ya kila siku.

Kumbukumbu ya utotoni nilio kumbuka sana ni wakati nikiwa na marafiki wa jirani tukicheza nje bila mashati yoyote. Tulikimbia kwenye michezo ya mpira kucheza kando ya mto au shamba na kugundua vitu vipi ya kila siku. Nilifurahia pia kusoma na kuandika nyumbani, jambo lililo nisaidia kuendeleza hamu ya kujifunza mapema. Kumbu kumbu hili inanitia moyo na kunifanya ni kumbuke ufahamu na ushirikiano, furaha ya kijana na damani ya kujifunza mapema.

Naishi katika eneo lililo tulivu na lenya usalama, lilioko nchini Kenya. Napenda kuwa pale kwa sababu kuna maeneo ya kijamii na ushirikiano mzuri kati ya wakazi. Huduma za msingi kama maduka, shule na usafiri zipo karibu. Jambo linalo isisha maisha ya kila siku, mazingira ni safi na yanayofaa kwa familia na shughuli za kila siku. Ikiwemu kilimo kidogo au burudani Napata nafasi ya kupumzika na kufikiria bila kelele njingi Jambo lililo saidia utulivu wa akili na mwili.

Napenda kusoma vitabu vinavyoongeza maarifa na kukuza akili hasa vitabu vya elimu na biashara, vinasaidia kuelewa maswala ya fedha usimamizi na biashara ndogondogo vitabu vya maendeleo binafsi. Husaidia kukuza nidhamu, uongozi na mbinu za kufanikisha malengo. Vitabu vya historia na utamaduni hufamisha na kuelewa historia ya jamii, watu na matukio muhimu. Riwaya na mafumbo au adili za maisha hupunguza mawazo, hutoa burudani na huongeza mtazamu wa maisha.

Natumia simu yangu kwanjia ya nidhamu na manufaa. Siko matumizi ya kupita kiasi. Kwa kawaida ya, mawasiliano. Kupiga na kupokea simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na familia marafiki na kazini. Kazi na biashara, kukagua barua pepe ati za kazi, taarifa za kifedha na ku kata kufanya mawasiliano ya kikazi kujifunza, kusoma makala, kufuatilia habari na kujifunza ujuzi mpya mtandaoni mipango ya kila siku, kutumie kulinda vkumbosho kukumbusho na programu za kupanga kazi burudani kwa kiasi kusikiliza muziki au kuAngalia video kwa muda mfupi wa kupumzika.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Napenda kwa sababu husaidia kuwa na chakula safi na kilicho salama nyumbani. Inanifundisha uvumilifu nidhamu na mbinu za kilimo. Ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahi asili kwa kujikuta kukishagulikia na mimea na udongo. Pia ni fursa ya kujifunza kuhusu mimea tofauti na jinsi ya kustawisha bustani kwa ufanisi.

Mimi husomea habari mtandaoni kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika na vinavyoendelea kuorodhesha matukio ya sasa. Kwa mfano, tovuti za habari za kitaifa na kimataifa kama gazeti la Daily Nation BBC hau haljazire. Mitandaoni ya habari ya kijamii kama Twitter au LinkedIn lakini nikiweza makini kuangalia uhalisi wa tarifa. Blogs na mojukua ya kitalamu ya nayotoa uchambuzi wa maswala ya biashara kilimo teknolojia na elimu.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti la kila siku hili kufuatilia habari za kitaifa na kimataifa. Napendelea sehemu za habari za uchumi, kilimo, biyashara na teknolojia kwani zinasaidia kuongeza maarifa na kupanga mipango Pia, usoma makala za mahuni na uchambuzi hili kuelewa mitazamo tofauti na kupata ufaamu na wakina kuhusu masuala mbalimbali.

Kuanza miradi mpya wa kazi, kunahitaji mpangilio na maandalizi kwa makini. Hapa, nitakueleza hatua nizazofuata. Kuelewa mlango ya mradi, kwanza nifafanue ni nini mradi unalenga kufanikisha na ni matokeo gani nataka kuona. Kufanya uchambuzi, kuchambua rasili mali muda, time na changamoto zinazoweza kujitokeza. Kuandaa mpango wa kazi. Kutengeneza hatua kwa hatua, kupanga vipaa umbele na kueka muda kwa shughuli. Kusambaza majukumu. Kila mtu katika timu anajua kazi yake na wajibu wake. Kutekeleza hatua kwa hatua. Kuanza miradi mpia wakazi, kuna hitadi mpangilio na maandalizi kwa makini. Kuhakikisha kila hatua inakamilika ipasavyo. Kufuatilia na kurekebisha. Kila mara kufuatilia maendeleo, kubadilisha mbinu pale inapohitajika na kuhakikisha malengo yanatimia. Kwa ufupi, mipango nzuri ushirikiano na utabiri ndizo funguo za kufanikisha miradi mpya.

Kumbukumbu mzuri za shule ninazokumbuka ni marafiki na michezo ya shuleni. Tulicheza tukashirikiana na kucheza michezo ya mipira na michezo mingine ya nje. Mwalimu wa shuleni. Walinifundisha kwa njia ya kuvutia na kuniachia kumbukumbu mzuri za kujifunza bila hofu matukio ya shuleni. Kama vile mashindano, tamasha la shule na shughuli za kijamii, zilizoleta furaha na mashirikiano mwingoni mwa wanafunzi, ushirikiano darasani, kufanya kazi pamoja kwenye miradi na majukumu ya darasa kulinifurahisha na kunifundisha nidhamu, ushirikiano na uwajibikaji. Kwa ufupi kumbukumbu, hizi zinaonyesha furaha, mafunzo na marafiki waliokuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya utotoni.

Napenda vyote viwili kulingana na mazingira ya kazi. Kusimamiwa unisaidia kupata mwelekeo kujifunza zaidi na kuboresha utendaji wangu kupitia mailekezo na mrejesho. Kusimamiwa wengine unipa fursa ya kutumia ujuzi wangu wa uungozi kupanga kazi na kusaidia timu kufanikisha malengu kwa pamoja.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi mawasiliano kupiga na kupokea simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na wateja wenzangu na familia kikazi, kukagua barua pepe kufanya data entry, kuandika taarifa na kusimamia shughuli za kazi mtandaoni taarifa na kujifunza kusoma habari kujifunza ujuzi mpya na kufuatilia maswala ya biashara na teknolojia Kwa ufupi, simu yangu ni chombo muhimu cha kazi na maendeleo. Si cha burudani pekee.

Ninapo shugulikia kazi za dharura napendelea kutumia mpangilio wa haraka au ulio makini. Ya kwanza kutambua tatizo. Kwanza kuibaini ni dharura gani ni kiasi gani cha haraka kinahitajika. Ya pili, kueka vipaombele. Kazi za dharura upewa vipaombele juu ya nyinginezo ili kuhakikisha matokeo haraka. Ya tatu, kutenda mara moja. Kuanza kazi kwa haraka bila kuchelewa, lakini kwa makini ili kuepuka makosa. Ya nne, kushirikisha wengine pale inapuhitajika. Kuwa na msaada wa timu ili kazi iakikishe inakamilika kwa ufanisi. Ya tano, kufuata mwongozo wa taratibu. Hata kwa dharura ni muhimu kufuata taratibu sahihi ili matokeo yawe sahii na salama. Kwa ufupi, haraka mingi na kupanga vipaumbele ndizo funguo za kushugulikia kazi za dharura kwa ufanisi.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni uongozi na maamuzi bora. Kiongozi mzuri anafanya maamuzi sahihi kwa wakati unaofaa. Uaminifu na heshima anaufuata kanuni na na anaheshimu wenzake bila ubaguzi. Uwezo wa kusikiliza. Anasikiliza mawazo na shida za watu wake ili kufanya maamuzi bora. Motisha na kuhamasisha. Anaweza kuhamasisha timu au jamii kufanya malengo pamoja na uvumilivu na subira Anashugulikia changamoto bila kuchoka na kuharibu uhusiano uwajibikaji anajua wajibu wake na huchukua hatua za kuhakikisha malengo yanatimizwa Mashirikiano na ushirikiano Unaunda mazingira ya mshikamano ambapo kila mtu ana dhamani Kwa ufupi kiongozi mzuri, huchanganya uongozi, maadili na mashirikiano ili kufanikisha malengo.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni samawati. Napenda samawati kwa sababu unipa utulivu na hamani. Naye huikumbuka mawingu, bahari na anga la asubuhi ambapo rangi hii inatokea kwa uzuri na asili. Pia napenda kuona samawati kwenye mavazi, ofisi na vifaa vya kazi kwa sababu huchangia mazingira tulivu na yenye ufanisi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu ni mchezaji hodari mwenye nguvu na mtendaji bora kwenye uwanja. Ana uwezo wa kuongoza timu kuupanga mchezo na kufanikisha ushihindi wa mbimu za kipekee. Pia hunifundisha nidhamu kujituma na uthabiti kwani amejitahidi sana kuendelea kwa bora kwa muda mrefu. Ni mfano mzuri wa mchezaji ambaye ushindani na mshikamano wa timu unachangia mafanikio.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati kutoka shule. Alikuwa mwalimu mvumilivu na mwenye hekima ambaye alitufundisha kwa njia rahisi kuelewa masomo magumu. Alinifundisha kuzingatia maelezo kwa uangalifu, kushirikiana na wenzangu na kuwa na nidhamu darasani. Pia alitufundisha kuwa tushirikiane na kusaidiana hili kufanikisha malengo ya pamoja ya darasa.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipomaliza masomo yangu na kuanza kujitegemea. Tukio hilo lilinifundisha uwajibikaji na kujisimamia kwani nilianza kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Ilinipa nafasi ya kutumia elimu na ujuzi nililopata katika maisha halisi. Hasa kazini na kwenye shughuli za kila siku. Pia liliniongezea imani udhabiti na motisha ya kuendelea kujitahidi licha ya changamoto. Kwa ufupi, tukio hilo lilikuwa hatua muhimu ilionibadilisha na kunijenga kuwa mtu niliejivumilia leo.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, hufuata mbinu ya mshikamano na eshima, kusikiliza wenzangu kila mtu anapewa nafasi ya kutoa mawazo na mapendekezo, kujenga maelewano, kuwahikikisha kila mtu anaelewa malengo na jinsi ya kuyafanikisha pamoja, kushirikiana kwa uwazi, kushirikiana taarifa muhimu, kufuatilia maendeleo na kusaidiana pale inapo hitajika. Kuheshimiana, kuangalia mtazamo tofauti kwa eshima na kuepuka migogoro isio ya lazima kutatua changamoto pamoja, kukabiliana na matatizo kwa pamoja badala ya kila mtu kufanya peke yake Kwa ufupi, ushirikiano bora unahitaji mawasiliano, eshima na mshikamano kati ya wote walioko kwenye timu.

Napendelea kuandika lakini pia na furaia kuongia inapo itajika. Kuandika hunipa na fasi ya kupi kupanga mawazo vizuri na kuwasilisha ujumbe kwa uwazi. Kuongea ni muhimu kwa mawasiliano ya haraka na kujenga usiano na watu. Kwa ujumla napenda kutumia njia zote mbili kulingana na mazingira na lengo ya mawasiliano.

Ndiyo, mimi natumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Husaidia kufanya mikutano ya mbali na wateja wenzangu au timu bila kufika uso kwa uso. Pia, ni njia nzuri ya kuwasilisha taarifa kwa uwazi kuonyesha maelezo au michoro kwa urahisi zaidi kuliko maandishi pekee. Hufanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja, yenye mwingiliano na yenye ufanisi.

Ili kujitunza hufanya mambo kadhaa muhimu ya mwili akili na hisia. Kula vizuri na kunywa maji ya kutosha usaidia mwili kubaki na afya njema, kufanya mazoezi kidogo, kutembea yoga au mazoezi ya mwili ili kuongeza nguvu ya stamina, kupumzika na kutafakari, kutoa muda wa kupumzika kusoma au kufikiria bila kelele, kusafisha na kupanga mazingira, Kuuwa na nyumba au eneo la kazi safi na utulivu, uchangia akili mtulivu, kujenga mausiano mazuri, kushirikiana na familia, marafiki na wenzangu kwa heshima na mshikamano, kwa ufupi kujitunza kuhusisha mwili akili na hisia kwa usawa, ili kila siku iwe yenye tija na furaha.

Ninaposhirikiana na timu, hufanya mambo kadha muhimu ya kuhakikisha kazi inafanikishwa kwa ufanisi. Kusikiliza wenzangu, kila mshiriki anapewa nafasi ya kutoa mawazo na mapendekezo. Kugawanya majukumu, kila mtu anajua jukumu lake na jinsi la kuchangia katika malengo ya timu. Kushirikisha taarifa. Kila taarifa muhimu inashirikishwa ili kila mtu awe na uwelewa sawa. Kutatua changamoto pamoja. Changamoto au matatizo yanashughulikiwa kwa ushirikiano badala ya mtu mmoja kufanya pekee yake. Kuheshimiana. Kila mtu anaheshimiwa na maamuzi kuchukuliwa kwa mshikamano. Kufuatia malengo ya timu. Kila hatua inachukuliwa kuhakikisha timu inafanikisha malengo yake kwa muda na kwa ubora.

Utaratibu wangu wa jioni hufuata mpangilio wa utulivu na maandalizi ya kesho. Kumalizia kazi za siku. Kukagua kazi zote zilizo isha na zile zilizo itaji kufuatiliwa kesho. Kupumzika kidogo, kusoma, kusikiliza mziki hau kutafakari hili kuondoa mawazo ya siku. Shughuli za familia. Kula pamoja kuzungumza na familia au kushiriki burudani nyumbani. Kuandaa vitu kwa kesho. Kupanga ratiba nguo au vifaa vi na vyohitajika kwa kazi hau shughuli za kesho kupumzika kwa kulala mapema kuhakikisha mwili na hakili zikotayari kwa siku mpia yenye tija.

Hapo ni hadithi fupi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa. Niliishi katika mji ambao ulikuwa na mazingira, utulivu na jamii yenye mashikamano, watu walijitolea kusaidiana kila mmoja hasa wakati wa sherehe au mashindano ya kijamii. Mji wetu ulikuwa na bustani, shule na soko la kijamii lililokuwa kutovu cha shughuli za kila siku. Kila asubuhi walaji wali kusanyika sokoni kununwa bidhaa safi huku wakiwa na tabasamu na maneno ya upendo. Kuna hadithi marufu, mji wetu kila mvua kubwa ilikuwa ishara ya furaha. Kwani kulikuwa na sherehe ndogo za majirani na michezo ya watoto kufurahia maji ya mvua Tukio hili lilijenga mshikamano na furaa miongoni mwa wakazi Kwa kifupi mji wangu kwa kuzaliwa ulikuwa mahali pa mshikamano furaha na maisha ya asili yetu yenye utulivu.

Nguvu zangu kazini ni uhakika kwa kufanya kazi kwa nidhamu na ufanisi ujuzi wa kifedha na hesabu kufanya nikaweze kushughulikia fedha ripoti na hesabu kwa usahihi nafanikisha kazi kwa mshikamano na timu bila mgombano. Ufundi wa kompyuta na teknolojia husaidia kufanya kazi haraka na kwa usahihi, ubunifu wa ufahamu na biashara kutafuta mbinu mpya za kufanya kazi au kuongeza tija, uangalifu na udhabiti kila kazi unafanywa kwa umakini na kufuatilia matokeo yake. Kwa ufupi, nguvu zangu kazini ni mchanganyiko wa ujuzi, mshikamano, ubunifu na nidhamu unaofanyika kuwa mfanyikazi au kuaminika.

Msimu ninayo upenda zaidi ni msimu wa mvua ya nyakati. Napenda kwa sababu hali ya hewa huwa ya baridi yenye utulivu si ya joto kupita kiasi wala baridi kali. Mvua hufanikisha kilimo bustani na mazingira na kufanya ardhi kuwa ya kijani na yenye rotuba. Pia napenda kuona mazingira ya kibadilika na kuwa ya kuvutia jambo linalo nipa furaha na amani ya akili.

Kila siku mimi natumia njia ya usafiri, inayorahisisha na kuokua muda. Kwa kazi au shughuli za kawaida, napenda kutumia magari ya umma kama matatu au daladala kwani ni rahisi na nafikishwa haraka sehemu zinazohitajika. Wakati wa shughuli rasmi au mikutano muhimu, napenda kutumia gari binafsi au taksi ili niwe na uhuru wa muda wa urahisi wa kusafiri. Pia kwa umbali mfupi napenda kutembea kwa miguu kwani ni njia nzuri ya afya na pia kuangalia mazingira ya karibu.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Napenda kwa sababu hunifanya niwe na afya njema nguvu na mshikamano na wenzangu. Pia mpira wa miguu ni burudani nzuri na hujenga mshikamano wa timu kwani kila mchezaji anashirikiana kufanikisha ushindi. Mara nyingine napenda pia mchezo mwingine ya nje kama mpira wa kikapu au mchezo wakuendesha mbio kwa burudani na mazoezi.

Mii huchaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Mara nyingi na chaji asubuhi kabla ya kuanza kazi ili kifaa kiwe na chaji ya kutosha kwa siku nzima. Ikiwa ni na mashughuli nyingi au kutumia kifaa kwa muda mrefu na chaji tena mchana ili kuhakikisha kuendelea kufanya kazi bila tatizo. Hii husaidia kuepuka kukosa chaji wakati wa mawasiliano au kazi muhimu.

Mimi ufanya mazoezi ya mwili takriban maratatu au nne kwa wiki. Napenda mazoezi kama kutembea yoga au kufanya mazoezi madogo ya nyumbani. Mazoezi husaidia kuimarisha mwili kuongeza nguvu na kud. Umisha afya ya akili. Pia hufanya siku za kazi kuwa za ufanisi zaidi kwa sababu mwili na akili zinakuwa mbichi.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa utulivu na familia. Kila mwaka, tuna kusanyika na familia na marafiki kula pamoja na kuzungumza kuhusu mafanikio ya mwaka uliopita. Pia, napenda kutafakari malengo ya mwaka mpya, kupanga mipango na kibinafsi na kazi. Mara nyingine, tunashiriki sheree ndogo za kifamilia au za kijami zisizo za msongamano mkubwa.